Tunda langu la kupendezwa ni embe. Ninapenda sana kula embe kwa sababu ni tunda tamu lenye virutubisho vingi kama vitamini na madini, na hutoa manufaa kwa afya kama kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kinga ya mwili, afya ya macho, ngozi na hata husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Watu hulila moja kwa moja, hutengeneza juisi au huliweka kwenye vipodozi vya nywele.

Utotoni mwangu, nilikuwa napendelea zaidi kushiriki michezo ya watoto. Michezo ya utotoni ni muhimu sana kwa sababu inasaidia ukuaji wa mtoto kimwili, kiakili, kijamii na kihisia, ikijenga afya ya moyo, kuthibitu uzito, kuimarisha study za mawasiliano, kutatua matatizo, na kufundisha umuhimu wa sheria na ushirikiano, kupitia michezo.